Kwa kawaida, mimi hupenda kwenda madukani asubuhi sana. Hasa kuanzia saa mbili, hadi saa nne. Wakati huu, kuna kuwa na utulivu, wauzaji wako tayari kukusaidia. Na siharakishwi na msongamano wa watu. Pia bidhaa nyingi kuwa mboga matunda na mkate huwa bado safi inafanya inafanya nijisikie nikiwa huru kuchagua bila presha. Lakini wakati mwingine jioni mapema, pia mimi ni mzuri. Hasa baada ya kazi au majukumu ya siku.

Ndiyo napenda kuangalia nyota Hasa usiku kunapo kuwa kimya na anga iko wazi kuangalia nyota hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na wakufikiria maisha kwa upana unagundua jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa kuliko matatizo ya kila siku Unapenda zaidi wakati wa mwezi ukiwa mdogo au haupo Kwa sababu nyota huonekana wazi zaidi ukiwa nje ya mji bila taa nyingi anga huwa mzuri sana Unaweza kuota hata nyote zinonekana kama zinazo ngaa na kusongea pole pole.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema lakini pia napenda utulivu wa usiku asubuhi napenda kwa sababu akili iko safi Kuna hewa nzuri na unaweza kupanga siku yako vizuri bila kabla ya pilka pilka kwanza Kuuamuka mapema hunipa nafsi ya kufikiria kusoma na au kufanya mambo muhimu bila usumbu Lakini pia unakitu chake maalum Unapo kuwa kimya mawazo yatiririka vizuri na ni wakati mzuri wa kutafakari au kupanga mambo ya baadaye wakati mwingine mawazo bora kabisa huja usiku.

Mimi binafsi sina shule au walimu lakini ninaweza kuelewa hisiaa za kukumbuka mwalimu mzuri watu wengine wana kukumbuka mwalimu kwa sababu alikuwa mnyenyekevu na mwenye msaada alikuwa mkali kidogo kuliko alitufundisha vizuri alifanya masomo kuwa ya kupendeza na yenye changamoto alikuwa na maneno yenye hekima na ushauri wa maisha.

Kumbukumbu mzuri shule ni nyingi zinaweza kuleta tabasamu Baadhi ya mifano ya kumbukumbu mzuri ninayo kumbuka ni shugli ya mchezo mshindi wa timu yako au kucheza mchezo ulio leta furaha na mshikamano wa mwezako shugli ya sanaa na tamasha Kuimba kucheza na kuigiza kwenye tamasha la shule mafanikio ya masomo kufanikisha mtihani mgumu na kupata pongezi kutoka kwa walimu.

Ndiyo nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Nimewahi kujitolea kusaidia kwenye shughuli ya usafi wa mazingira kusaidia watu wanaohitaji msaada na pia kushiriki kwenye shughuli za jamii bila malipo kazi hizi hunipa furaha kwa sababu najisikia nimesaidia mtu kwa jamii kwa njia fulani kujitolea hunifundisha unyenyekevu.

Ndiyo napenda kula samaki sana samaki ni chakula cha nye ladha nzuri na pia ni chanzo kizuri cha proteini na omega three ambacho ni muhimu kwa afya na moyo na ubongo napenda hasa samaki walio pikwa kwa njia ya kukaanga kidogo na mchuzi wa nazi kwani ladha yake na kuwa tajiri na yenye kuvutia zaidi pia napenda samaki jinsi yonavyo weza kuunganishwa na vyakula vingine kama vile wali ugali mboga na majani hata pia.

Napenda kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa uwazi na heshima Mara nyingi tunatumia mchanganyiko wa njia, mazungumzo ya ana kwa ana au video call ili kuelewaana vyema mambo muhimu Pia tunatumia barua pepe kwa ujuu au ufupi kwa mambo ya haraka maelezo madogo madogo Jambo muhimu kwangu ni kuhakikisha kila mtu anasikia na kuelewa.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanga nganyika wa mwili na akili Kwa mwili napenda kufanya makutembea au jogi asubui ili kuwamusha misuri na kuwanzisha siku kwa nguvu Wakati mwingine nakimbia au kufanya mazoezi ya nguvu kama push ups ama sit ups Asa kudumuisha afya na moe na misuri kwa akili napenda kufanya mazoezi ya kusoma kutafakai na kuandika.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya Kila teknolojia mpya huwa kama dirisha jipya ya kujifunza na kugundua mambo mapya Napenda kuona jinsi inavyofurahisha maisha na kuondoa muda na kuboresha namna tunavyojua kazi na kuwasiliana Wakati mwingine kujaribu teknolojia mpya kuna changamoto kidogo hasa mwanzoni lakini napenda hisia ya kujifunza hatua na hatua hadi nianze kuielewa vizuri.

Ninge fua nguo marambili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizo nazo au aina ya shuguli nilizo fanya nyingi huwa na fua nguo ninazo vaa mara moja au zinazo chafuka haraka kama vile socks t-shirt na nguo za mazoei nyingine hasa nguo za rasmi au nguo za nyamba nyamba huwa naosho kwa wangilifu zaidi mara nyingi kwa mikono au kwa mashini ya modi ya laini.

Kwa mawasiliano, simu hunisaidia kutuma na kujibu ujumbe, barua pepe na kufanya mazungumzo ya haraka. Kwa upande wa kujifunza na tumia simu kusoma makala, kufuatilia habari ya teknolojia, kujifunza ujuzi mpya na kusaidia watu kutatua matatizo yao ya kila siku. Pia hutumia simu kupanga ratiba, kukumbusha mwakumambo muhimu na wakati mwingine wa burudani kama kusikiliza muziki au kusoma.

Najitunza kwa kufanya mambo madogo lakini ya maana kila siku. Kwanza nahakikisha napumzika ya kutosha na kulala vizuri pia najitahidi kula chakula chenye afya na kunywa maji ya kutosha Nafanya mazoezi mepesi kwa kutembea au kujionyesha ili kupa mwili yangu nguvu ya akili. Napenda kuchukua muda wangu pekee kusikiliza muziki, kusoma na kuzungumza huwanga nazungumza na watu wawili naoamini.

Utari, utaratibu wangu wa jioni huwa wa utulivu baada ya shughuli za mchana. Napenda ku kuanza kupumzika kidogo na wa kuachilia mawazo ya kazi. Uwenda nikaskiza mziki lakini au kuangalia kwa kitu kifupi kinachoburudisha. Kisha nakula chakula cha jioni, mara kitu chepesi baadaye najipanga kwa ajili ya usiku inayofuata. Kama kupanga ratiba na kuandaa vitu muhimu kabla ya kulala.

Sisahishi vitaa vyangu mara kwa mara Mara nyingi nafanya hivyo pale tu ninavopaanza kuwa pole pole kuharibika au wakati vina saidi tena mahitaji yangu ya kila siku ka ukawaida inaweza kuwa baada ya miaka mbili nikiakikisha kwanza kuwa bado vinafanya kazi vizuri na vinaeza kusafisha programu Napendelea kutumia kifaa hiki kifike mwisho wake badala ya kubadilisha kila mara.

Ningepena kupata mafunzo ya nayo nisaidia kukukua kitalamu na ubinasfi kazini Kwanza ningepena mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano Ili nijue kuwasilena vizuri na wenzangu wa kubwa na wateja Pia ningepena mafunzo ya teknolojia na zana kisasa. Hatha zinazo haasirisha kazi na ukuongeza ufanisi Mafunzo ya kuongeza usimamizi wa muda pia yangekua muhimu. Kwa sababu unisaidia kupanga kazi vizuri na kuwajibika kazi Zaidi kwa ujumla niingependa mafunzo ya nayo nifanya niilewe bora na kujiandaa majukumu makubwaa siku zijazo.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao Inanifurahisha kwa sababu inanipea nafasi ya kufikiria, kupanga, mikakati na pia kushirikiana na watu wengi. Mchezo ya kama drafti, chess, ludo na monopoli, unifunza nijiburudishe na wakati huo huo unifunza uvumilivu na umakini Pia ni njia mzuri ya kupomzika na kufurahisha mahusiano na marafiki.

Ninashughuikia udhaifu wangu kwa kuanza kukubali kuanza na kujitahidi na kujitambua na kuelewa maneno ambayo nahitaji kuboresha bila kujilaumu sana Kisha hujiweka malengo madogo ya kujifunza au kujiboresha na kukua tayari kuomba msaada au ushauri kutoka kwa watu ninao waamini.

Ninawaandishi kadhaa ninaowapenda kulingana na aina ya vitabu Napenda paulo kwa sababu maandishi yake yana mafunzo ya maisha na hunifanya kutafakari sana Pia naheshimu chinuo achebe Kwa jinsi anavyoeleza historia na utamaduni wa afrika kwa kina na uo hasilia Kwa upande wa burudani na ubunifu napenda George Pia hunivutia kwa maana anavyochanganya hadithi zake za ujumbe mzito wa kichamii.

Napenda kusharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utulivu lakini yenye furaha Kwa kawaida huwanza siku hiyo kwa kufuraia mapenzi ya familia na marafiki Labda kwa kuonana na au kupokea ujumbe wa pongezi Kisha napenda kula chakula ninacho kipenda labda cake nzuri au chakula maalumu baadaye mara nyingi nyingine huwandaa sharehe ndogo na marafiki wakaribu kucheka kushirikiana hadithi na kufuraia muda pamoja.

Wakati wa mapumzika mchana napenda kutumia muda huo kupumzika na kuupa akili nafasi ya kupumzika Mara nyingi napenda kutembea kidogo kunywa chai au kahawa au kusikiliza muziki ninayo fariji Wakati mwingine hujiburudisha kwa kusama kitu kifupi au kuzungumza na wenzangu karibu ili kuondoa msongo wa mawazo Lengo ni kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ndio na piga kura kwa sababu ninaamini kwa njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya nchi kupiga kura pia hunifanya nijisikie kuna sehemu ya jamii ya kutoa sauti yangu ya njia ya amani Hata hivyo na penda kufanya uamuzi huo kwa kufatilia tarifa thera na tabia za wagombea Badala ya kuwashawisha tu kwangu kupiga kura ni jibu ya haki muhimu wa kiaari kiraia.

Ningependa kujifunza ujuzi unaonifungua fursa na kunisaidia kuendelea kibinafsi na kitaaluma. Basi ujuzi ningependa kujua ni ujuzi wa teknolojia, ujuzi wa masiliano, ujuzi wa kifedha, ujuzi wa kibinafsi, ujuzi wa kusimamia muda Kwa ujumla ujuzi wote unauna na nisa maana ya kukua kwa uhuru na kuimarisha maisha na wa kuvutia.

Ninapendelea viatu vilivyo rahisi na Vinavyonipa faraja Mara nyingi Napenda viatu ya michezo kwa sababu vinafaa vya kutembea kazi za kila siku na hata safari fupi kwamba tukio maalum ya kikazi rasmi napendelea viatu vya ngozi sababu vinaonekana nadhifu.

Napenda mikutano inayokuwa yenye tija na yenye mapangilio Hii ni ile ambapo kila mtu ana nafsi ya kutoa maoni malengo ni wazi na inamalizia kwa hatua zinazotokelezea huwezi ni kuburudisha mikutano hiyo na mipangilio yenye muda mrefu bila sababu au yenye watu wengi wanaozungumza bila mpangilio.

Ndiyo napenda kuzungumuza kuhuzu siyasa lakini kwanjia yenye heshima yenye lengo ya kujifunza siasa zinahuzu maisha ya kila moja uamuzi ya jamii na mstakabali wa inchi hivyo ni muhimu kuwelewa mitazama wa tofahuti Hata hivyo napendelea mazungumuza ya busara yasio ya kushiria chuki ya ubaguzi mazunguzo kama haa hunifunisha kijizangatia hoja tofahuti kufikiria kwa kina na hata kuboresha uelewa wangu wa dunia.